Ninapokuwa nyumbani mimi, mara mingi ninapokuwa nyumbani ninapenda tu kutulia na familia, kuzungumza, kuongea, kucheka pamoja, hiyo ndiyo furaha yangu, furaha yangu ni wakati ambapo niko pale nimetulia na familia na tunazungumza na tunafurahia tukiwa pamoja kwa hivyo mara mingi mimi niko nyumbani ninapenda tu kukaa tu kuzungumza na kutulia na kupumzika.

Rangi ambayo ninapenda kwenye ukuta wa chumba sana sana ni ile rangi ya cream cream siijiu kwa kiswahili inaitwa aje ni rangi ambayo ninapenda kwa ukuta ni rangi ambayo yaani haina si si sio bright sana na sio dull yaani huwa inakaa tu nzuri kwenye ukuta.

Kazi yangu kule ambapo labda ninataka kufika ni nataka kutoka katika kuajiriwa mimi sipendi sana kuajiriwa kwa hivyo ile lengo langu labda long term ni napoendelea ni labda kufungua kazi yangu mwenyewe nitoke kule kwa kwa kuajiriwa na kuendelea yani nitakua nimejifunza mengi kwa hivyo ni taendelea mimi mwenyewe kivyangu na kufungua kazi yangu mwenyewe.

Mahusiano na wafanyikazi wengine mimi hujenga Mara mingi sana sana kwa kuzungumza tu maunapo zungumza na watu mnapojuliana hali mahusiano huenda tu ya Kijijenga yenyewe na pia mimi mimi ni mtu ambaye ni mcheshi pia kwa hivyo labda tuna napenda kutaniana kidogo mnapofanya jokes jokes hivi Unapata pia mahusiano yanakuwa mazuri si Yani kila wakati mko mnakuwa serious hapana mnacheka cheka kidogo na mahusiano yatakuwa mazuri.

Mimi hupokea maoni vizuri kwa kawaida mimi sipendi sana sana kugombana kwa hivyo maoni mimi huyapokea vizuri Nitakusikiza uzungumze utoe maoni yako hadi umalize lakini sasa mimi ndiye nitabaki labda nikifikiria kama maoni yako ni maoni ambayo yatanisaidia ama ni maoni ambayo nitatupilia mbali kwa hivyo mimi husikiza na nitasikiza maoni vizuri lakini sasa kuamua kule nitafanya nikiwa labda peke yangu nijue kama nitafuata maoni yako ama ni maoni bure.

Mwezi wa muaka ambao ninaupenda zaidi ni mwezi wa disemba sabu ni mwezi ambao ni wafuraha, ni mwezi ambao unasherehe mingi ni mwezi ambao watu wanapenda kusherekea, watu wanafuraha watu hukutana na familia, munafurahia, munakula Kwa hivyo ni mwezi ambao hua na furaha nyingi sana Kwa hivyo ndio mwezi ambao mimi ninaupenda sana ni mwezi pia ambao watu pia upata kupumzika kidogo bada ya mwakamzima Kwa hivyo ni mwezi ambao ninaupenda sana.

Jukumu ambalo ninalipenda zaidi kazini, naweza nikasema kwamba ni labda majukumu ambayo yanahusiana na labda kompyuta kompyuta pale pale kwa kuweka, labda zile bidhaa ambazo mmeuza, pale ee, majukumu ambayo kama hayo ni majukumu ambayo ninapenda sana, majukumu ambayo ninafurahia kufanya, mimi ninapenda mambo kama hayo ya makompyuta kompyuta hivi, Kwa hivyo ninapopewa labda ile jukumu ya labda kuweka zile vitu ambazo mmeuza Ninapenda jukumu kama hilo.

Mimi huoga mara moja kwa siku siwezi nikaoga Mara zaidi ya hiyo mimi huoga tu asubuhi wakati ambapo ninatoka ndivyo wakati ambao nitaoga Lakini kuoga mara zaidi ya moja hapana labda niwe hata sidhani Labda niwe nimetoka kufanya kitu ambacho labda nimechafuka sana lakini kuoga mara moja tu kwa siku na pia wanasanyansi wanasema kuoga sana pia siyo vizuri kwa hivyo mimi huoga tu mara moja.

Mimi siwezi nikasema kwamba kuna ile barua pepe ambayo mimi hungoja Labda tu mara moja moja ambayo labda naweza kuwa nimeuliza kitu kutoka kwenye kampuni fulani Labda ninangoja wanirudishie kutumia barua pepe Lakini siwezi nikasema kwamba kuna ile mara ambayo mimi hungoja kwa siku hapana ni ile tu lakini mimi hupata nyingi zinatumwa tu lakini sio za maana Lakini ile ninangoja labda ya ikona kitu muhimu Labda tu mara moja hata kwa mwezi ama mara mbili Lakini ni ngumu sana Labda tu niwe nimeuliza kitu na nangoja jibu.

Wakati wa mapumziko kazini sioni kama kile ambacho labda mimi huwa ninafanya ni labda kuketi chini na kupiga gumzo na wenzangu na labda kama nitapata chai hivi ama chakula ndiyo nitakula, mara mingi wakati wa kupumzika nitapata kwaamba ninakula labda chakula cha mchana ama chai ndiyo.

Muandishi ambao ni napenda ni napenda waandishi wengi wa vitabu Lakini muandishi ambao naezo sema ni napenda ni robert green amendika kitabu cha 48 laws of power ni muandishi ambao ni napenda Lakini pia labda kifuato wa na muandishi ambao ni naasoma vitabu vyake saizi ni muandishi yanayitua franz kafka ni muandishi wa kitabu lakini pia vitabu vyake ya ni vizuri.

Kampuni ya teknolojia ambayo ninaiamini Inategemea pia ni ya bidhaa zipi tuseme labda kwa simu kwa sasa kampuni ambayo ninaamini ni kampuni ya samsung ninaamini bidhaa zao Ikifika ni kwenye simu kama ni kwenye labda laptop kampuni ambayo mimi ninaamini sana ni kampuni ya lenovo Ikifika labda ni kwenye hivyo vitu vingine labda Labda hizi earphones na vitu kama hivyo ninaamini kampuni ya Oraimo. Kwa hivyo inategemea ni bidhaa zipi ambazo natumia.

Mwaka mpya mara mingi mimi husherehekea kwa kuenda kanisani nimezoea kuenda kanisani usiku huo wa labda kabla ya kuruka mwaka mimi huwa narukia mwaka kanisani na labda siku hiyo yenyewe ya tarehe moja na labda naeza nikaenda na labda tutembee labda na familia twende tukatembee na kukula pamoja Lakini usiku huo wa kuruka mwaka wa kuingia mwaka mpya mara mingi mimi huwa kanisani.

Mimi sipendi kucheza ni hata sidhani sina hata ile michezo ambayo wanaweza sema kwamba nmebobea kwamba mimi hucheza mara mingi mimi wasichezi Lakini kutazama michezo mimi hutazama michezo sana Kwa hivyo ni napenda kutazama michezo kuliko kucheza michezo sana sana mchezo wa mpira wa mguu football sana sana ile ligi ya uingireza ni mchezo ambao mimi huwa natazama sana mpira mpira wa mguni napenda kutazama kwenye Lakini kucheza mimi huwa sichezi.

Kuongeza uzalishaji wangu mimi mara mingi huwa ninajaribu kujifunza vitu vipya kujifunza zile skills mpya kitu kujifunza yani kuongeza zile skills zangu ili nami nikaeze kuongeza uzalishaji wangu natumia vitu kama mtandao hivi na utanipata pale youtube nikijaribu kuangalia ni kitu ambacho naeza nikasoma kipya ili kuongeza uzalishaji wangu.

Rangi ambao ninaipenda sana ni rangi nyeusi, mimi ninapenda rangi nyeusi, ninapenda ata nguo, mimi napenda kuvaa nguo za rangi nyeusi, rangi nyeusi ni rangi nzuri sana ambayo ninaipenda sana Inanikumbusha nini, inanikumbusha kwamba mimi ni mtu mweusi na nina furaha kukua mtu mweusi na inanikumbusha watu wangu na wale ancestors wangu inanikumbusha Kitu ambacho ninamiliki cha rangi hiyo ni vitu vingi sana viatu, nguo zangu karibu zote Yaani wakati wote ambapo nina chaguo la kufanya la kuchagua rangi, mimi huwa nachagua rangi nyeusi na inanifanya niisi uzuri mbio mimi napenda rangi ambayo pia alafu rangi nyeusi pia ni rangi ambayo hauonekani sana mimi napenda pia kukaa kama niko chini ya maji niseme hivyo Sipendi kuonekana sana na ni rangi ambayo iko kila mahali, rangi ambayo iko kila mahali, kila mahali utapatana na rangi hiyo Rangi ambayo naipenda sana.

Hee hapana mimi huwa sisomi gazeti. Kusema ukweli yaani maoni yangu ni kwamba kusoma gazeti kumepitwa na wakati. Sikuhizi sioni kwa nini mtu anaeza akaenda akanunua gazeti asome. Kwasababu hiyo vitu vyote ambavyo labda gazeti inasema hua ushakutana nazo kwenye mitandao. Kwa hivyo kusoma gazeti kwa sasa haina umepitwa na wakati kabisa.

Ndiyo ninapenda kuzungumza kuhusu siasa sana, ninapenda sana kuzungumza kuhusu siasa nikipatana na watu ambao pia wanaelewa mambo ya siasa Hasaa wakati ya ambapo uchaguzi umekaribia kama wakati kama sasa mwaka ujao katika nchi yetu ya Kenya kuna uchaguzi Wakati kama huo sasa mimi ninapenda kuzungumza kuhusu siasa sana kwa sababu, hadithi hizo huwa zimenoga sana huku wakati kama huu kwa hivyo, ninapenda sana kuzungumza kuhusu siasa.

Chumba ninachokipenda kwangu nyumbani labda ni chumba cha kulala huko hiyo ndiyo chumba ambacho kimetulia na ni chumba ambacho Unaweza tu ukatulia na kupumzika bila kusumbuliwa na mtu yoyote ndiyo ni chumba chakulala na ni chumba ambacho hata maramingi nikiwa nyumbani utanipata tu niko kule wakati ambapo ninataka kutulia na ninatulia ni chumba ambacho hakuna kusumbuliwa na kama kuna watoto hawata kuja kule ni chumba kimetulia tu na unaweza ukapumzika na kufikiria vizuri shughuli ambazo ninafanya kule mara mingi ni kulala na kupumzika uko sina mambo mengi kulala kupumzika na labda wakati ambapo Ninajitaharisha uko ndio ninafanya shughuli zile na nikiwa chumba hicho nina hisi kwamba nimetulia na nimetoka mahali ambapo hakuna kelele Nina hisi kwamba nimetulia sana kwa hivyo ninapenda chumba hicho sana.

Mchezo ambao ninaupenda katika olimpiki, ni mchezo wa kukimbia, ninaupenda mchezo wa kukimbia sana, ni mchezo ambao nchi yangu pia imebobea sana, nadhani nchi ya Kenya ndiyo ambayo huwa inachukua medali karibu zote katika mchezo huo, kwa hivo ni mchezo ambao ninaupenda kuuona na napenda kutazama, sababu pia wenzangu wa Kenya ninafuraia wanapo shinda huko na ni mchezo wa olimpiki ambao nilifurahia kutazama Nadhani ata mchezo olimpiki ile ya mwisho sikumbuki ilikuwa mwaka gani lakini nilifurahia kutazama Mchezaaji olimpiki ambayo na mpenda kwa muda mrefu mchezaaji ambayo na mpenda ni Eliud Kipchoge nime mpenda sana na amekua mcheza jibora sana katika nchi yetu Kwa hata kama saizi ni kama ameanza pia kuzeeka lakini ni mtu ambaye ataishi kuwa legend katika mchezo huo na wakati ya ambapo natazama olimpiki Mimi ninafuraia sana na inaeza pia unatulia na unafuraia kushabikia nchi yako na ninafuraia pia kuona nchi yangu ikishinda.